Ningependa kutembelea misri ya kale hasa mapiramidi ya giza kwa sababu ni kati ya majaabu makubwa ya historia na ya naonyesha ustaarabu wa kale uliwokuwa na maarifa ya hali ya juu. Pia ningependa kuona mjiu aroma ya kale ili kujifunza zaidi kuhusu historia ya dola la kirumi na mchango wake katika dunia hii ya leo.